Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua ni mwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio sikizi mziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku, lazima nijifunze kustahimili.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, je, nitazitumia zote, nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze. Programu ya ramani pia, ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Programu za mchezo, je, zinafaa, labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari katha niza aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima nalipisha bili na kuangalia pesa. Nathani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha nisisahau kitu chochote.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

Nivae nini leo? Hewa ni ya joto hau baridi. Hebu niangalie nje kwanza. Jua li naonekana lakini kuna upepo. Nathani nguo za kichwani ninguo nzito kidogo. Yule shati la bluu na suruali nyeusi. Viatu gani? Sandali au viatu vyakufunga. Kwa kazi nathani viatu vyakufunga ni bora. Nitachukua jaketi ni mwage kwenye mkoba. Kama itakuwa baridi jioni, mavazi mazuri ya naniwezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na waheshima. Nathani mahali hapa ni si.

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubui lakini sikuamka mapema. Nahani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.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

Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakua vizuri. Tangawizi na vitungu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani. Ninasahau masumbufu ya kila siku. Ninafurahia kuona mimea ikikua. Ni kama kulea watoto, lazima ninyunyuze majileo, jua limekua kali, nitavuna nyanya wiki ijayo zimeiva. Naomba nipande pia maua mengine, ili bustani iwe nzuri zaidi, shughuli hii ni burudani yangu bora.